Unaweza. Ni neno linalotumika kuonyesha uwezekano au ruhusa ya kufanya jambo fulani. Kimsingi, linaashiria kwamba mtu ana nafasi. Nguvu au fursa ya kutekeleza kitendo bila kizuizi kikubwa. Kwa maana ya ndani zaidi, unaweza hubeba thana ya kujiamini na kutambua. Uwezo uliopo ndani ya mtu likiwa ni neno linalofunga milango ya mawazo na vitendo. Katika matumizi ya jumla unaweza hutumika sana katika mawasiliano ya kila siku. Na kuhamasisha kushauri au kutoa matumaini. Ni neno linalosikika katika elimu. Kazi familia na jamii kwa ujumla, mara nyingi likitumika kama kichocheo cha mtu kujaribu na au kuendelea pale anapohisi shaka. Umuhimu wake unaonekana katika namna linavyoweza kubadilisha mtazamo wa mtu kutoka hofu kuenda ujasiri na kutoka kusita kuenda. Kuchukua hatua hivyo kwa sehemu muhimu ya muingiliano wa kijamii. Kwa dhali pana, unaweza lina mchango mkubwa kijamii kielimu na kisaikolojia. Kijami hutengeneza mazingira ya kujiaminia na kusaidiana kwa kuwa mtu anaposema unaweza huhisi kudhaminiwa na kuungwa mkono. Kielimu neno hili hutumika kuhamasisha wanafunzi kujifunza na kujaribu hata pale wanapokosea. Hivyo kukuza utamaduni na kujifunza endelevu. Kisaikolojia unaweza linamaanisha hali ya kujiamini na kujitambua. Likimsaidia mtu kuona uwezo wake wa, uwezo wake na fursa zilizopo badala ya vikwazo pekee. Kwa uzoefu wangu binafsi, unaweza limekua neno lenye uzito mkubwa katika maisha yangu ya kila siku na matumizi inayofanya mimi nimejikuta mara nyingi nikiwa katika hali ya kusita na kuogopa kuanza jambo jipya. Lakini pale ninapojikumbusha au kusikia neno unaweza, hisia zangu hubadilika katika kazi, masomo na hata mahusiano. Neno hili limenisaidia kuchukua hatua ndogondogo ambazo baadae zimeleta mabadiliko makubwa. Nimejifunza kujisemea mwenyewe. Unaweza kama njia ya kujitia moyo hasa ninapokutana na changamoto au kukosa uhakika wa matokeo. Nikitafakari kwa kina. Unaweza limenifundisha kuwa uwezo wa mtu mara nyingi huanza katika fikra. Kabla ya kuonekana katika vitendo. Nimegundua kuwa changamoto kubwa si ukosefu wa uwezo bali ni hofu ya kushindwa au kuhukumiwa. Hisia hizi wakati mwingine hunifanya nijizuie lakini kila ninapochagua kujiamini. Unaeza hujijenga ndani yangu ujasiri na matumaini mapya. Kwa upande chanya, neno hili limenisaidia kuwa kujaribu mambo mapya na kujifunza kutokana na makosa ingawa pia limenifundisha kuwa unaweza lazima liambatane na juhudi na uwajibikaji ili kuleta matokeo hasi. Kwa mtazamo wa baadae, unaweza limebaki kuwa msingi muhimu katika ukuwaji wangu binafsi na mwelekeo wa maisha yangu. Ninaiona neno hili kama mwongozo wa kunikumbusha kuwa nina uwezo wa kubadilisha.

Teknolojia ni mkusanyiko wa maarifa mbinu na zana zinazo tumiwa kubuni, kuboresha na kuhamazisha utatuzi matatizo ya binadami katika nyaja mbalimbali za maisha. Kwa maana ya msingi teknolojia hu unganisha sayansi ubunifu na matumizi ya vitendo ili kuleta suluhisho linalo ongeza ufanisi na ubora wa maisha. Si vifaa vya kielektroniki pekee bali ni mchakato mpana unao unaohusisha namna tunavyo fikiri kufanya kazi na kuwasiliana. Katika matumizi ya jumla, teknolojia imejikita sana katika maisha ya kila siku ya jamii ya kisasa. Inatumika katika mawasiliano, elimu, afya, biashara na burudani, ikirahisisha shughuli ambazo awali kilihitaji muda na nguvu nyingi. Umuhimu wake unaonekana katika uwezo wake wa kuunganisha watu walioko mbali kuongeza upatikanaji wa taarifa na kuboresha utowaji wa huduma. Kupitia teknolojia jamii inaweza kuharakisha maendeleo na kubadilisha namna watu wanavyo ishi na kufanya maamuzi kwa hadhali pana teknolojia ina mchango mkubwa kijamii kiuchumi na kielimu. Kijamii imebadilisha mienendo ya mahusiano kwa kuanzisha mitandao ya kijamii na njia mpya ya mawasiliano kiuchumi, teknolojia imeongeza uzalishaji, imeunda ajira mpya na kubadilisha mifumo ya biashara kwa kuanzisha masoko ya kidijitali. Kielimu, imepanua fursa za kujifunza kupitia majukwaa ya mtandaoni. Raslimali za kidijitali na mbinu shirikishi za ufundishaji hivyo kuvunja mipaka ya kijiografia na kijamii uzoefu wangu binafsi teknolojia imekuwa sehemu isiyo changanishwa na maisha yangu ya kila siku na matokeo yangu binafsi. Mimi huitumia kuwasiliana, kujifunza, kufanya kazi ya kupanga malengo yangu jambo linalo nisaidia kuwa na ufanisi zaidi kupitia teknolojia. Nimepata fursa ya kujifunza mambo mapya kwa haraka. Ku ungana na watu wenye mawazo yanayofanana na yangu na hata kutatua changamoto ambazo awali zilionekana ngumu. Hata hivyo nimejifunza pia kuwa matumizi ya teknolojia yanahitaji nidhamu. Kwa kuwa bila mipaka yanaweza guzia umakini au kunifanya nipoteze muda. Nikitafakari kwa kina teknolojia imenifundisha mafunzo mengi kuhusu uwiano na wajibikaji nimegundua kuwa licha ya manufaa yake makubwa teknolojia inaweza pia kuleta changamoto kama utegemezi kupita kiasi upungufu wa mawasiliano ya ana kwa ana na msongo wa taarifa. Hisia hizi zime nifanya ni jitathmini na kuweka mipaka katika matumizi yangu. Nimejifunza kuchagua kile chenye manufaa kwangu kwa upande chanya teknolojia imenipa ujasiri wa kujifunza bila woga na kunipa zana na kukuza vipaji vyangu ingawa pia imenikumbusha umuhimu wa kudumisha maadili na utu katika ulimwengu wa kidijitali. Kwa mtazamo wa badaya, teknolojia imeendelea kuwa na nafasi kubwa katika ukuwaji wangu binafsi na mwelekeo wa maisha yangu. Nimeiona kama chombo cha kunisaidia kufikiria malengo yangu kupanua fikra na kushiriki katika maendeleo ya jamii. Kadri teknolojia inavyo.

Mguu ni kiungo muhimu cha mwili wa binadadamu kinachopatikana kwanzia nyonga hadi kwenye nyayo na kina jukumu la kubeba uzito wa mwili pamoja na kuwezesha harakati kwa maana ya msingi. Mguu humusaidia mtu kusimama, kutembea, kukimbia, kufanya shughuli nyingi zinazohitaji mwendo wa kimwili. Kimaumbile, mguu umeundwa kwa mifupa, misuli, mishipa na viungo vinavyo shirikiana kwa umoja ili kutoa nguvu uthabiti na mwelekeo sahihi wa mwili, zaidi ya maendeleo ya kibayolojia. Neno mguu pia hutumika kimajazi kueleza msingi wa gumzo ya ajabu fulani katika maisha ya binadamu. Katika matumizi ya jumla, mguu una umuhimu mkubwa katika maisha ya kila mtu, kwa sababu karibu kila shughuli za binadamu hutegemea uwezo wa kusonga kutoka sehemu moja hadi nyingine. Jamii inajengwa juu ya watu wanaoweza kusafiri, kufanya kazi, kushiriki shughuli za kijamii na kutimiza wajibu wao wote. Haya yakihitaji mguu wenye afya katika maisha ya kawaida. Watu husema mguu ni uhuru kwa sababu unapokuwa na uwezo wa kutembea kwa hiari unakuwa na nafasi kubwa ya kushiriki kikamilifu katika jamii, hata katika tamaduni na methali za Kiswahili mguu hutajwa kama ishara ya mwendo, juhudi na utegemezi wa mtu binafsi. Kwa mtazamo mpana, mgu una athari za kijamii ki uchumi na kielimu ambazo mara nyingi hazitiliwi maanani ya kutosha, kijamii mtu mwenye uwezo wa kutumia mguu wake ipasavyo huwa na nafasi kubwa ya kujumuika na kujitegemea kwa kujenga mahusiano bila vikwazo vikubwa kiuchumi. Mguu ni rasilimali ya moja kwa moja kwa watu wengi wanao tegemea nguvu zao za mwili kufanya kazi kama wakulima, wafanyakazi wa ujenzi au wafanyi biashara wanao safiri mara kwa mara Ki elimu watoto wanahitaji kutembea umbali mrefu kuenda shuleni kutegemea mguu yao kama daraja ya kufikia maarifa. Hivyo, mguu umekua chombo cha maendeleo ya akili na maisha kwa jumla. Kupata uwangu binasi, mguu umekua sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku kwa kwa namna ambayo mara nyingi siitambui hadi ninapo kumbana na changamoto. Mimi hutembea sana katika shughuli zangu za kawaida iwe ni kuenda kazini, kufanya mazoezi au hata kutafuta utulivu wa mawazo kwa matembezi kwa muda mfupi. Kuna nyakati ambazo nimewahi kuumia mguu au kuhisi maumivu makali na hapo ndipo niligundua kwa undani jinsi mguu unavyo athiri matumizi, maamuzi na ratuba zangu. Mimi hulazimika kupanga siku yangu kulingana na uwezo wa miguu yangu, kuzingatia mapumziko, kuvaa viatu vinavyo fana kuepuka harakati zisizo za lazima. Katika hali ya kawaida, miguu yangu hunipa uhuru wa kuchagua mahali pa kuenda, kasi ya maisha yangu, na hata hali ya kujiamini ninapo kuwa miongoni mwa watu. Kutokana na uzoefu huo, nimejifunza mafunzo mengi kuhusu dhamani ya mguu na uvumilivu. Unaohitajika unapo kumbana na udhaifu wa kimwili. Changamoto za maumivu au uchovu wa mguu hunifundisha subira.

Lengo ni dhamira au kusudi abaro mtu hujiwekea ili kulifikia katika kipindi furani cha maisha yake. Kwa maana ya msingi, lengo huonyesha mwelekeo wa fikra na juhudi za mtu. Likiwa kama dira inayo ongoza hatua anayo chukua kila siku. Lengo rinaweza kuwa ra muda mfupi au ra mda mrefu. Binafsi au ra pamoja lakini kiini chake hubaki kuwa ni nia iliyo wazi na kufikia hali. Mafanikio na mabadiriko furani. Bila rengo jitihada nyingi hupoteza mwelekeo na mtu hujikuta akifanya mambo bila mpangirio au kusudi la wazi. Katika matumizi ya jumla, lengo lina umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku kwa sababu ndilo linalo nipa maana mipango na matumizi ya binadamu, jamii hutumia malengo kupanga maendeleo yake. Taasisi hujiwekea malengo ili kutimiza majukumu yao na watu binafsi hujenga ndoto zao juu ya malengo wanayo dhamini. Lengo humsaidia mtu kupima maendeleo yake. Kutabua mafanikio na kujirekebisha pale anapo anapo toka katika maisha ya kawaida. Uwepo wa lengo huongeza motisha uwajibikaji nidhamu na hali inayo mfanya mtu aishi kwa umakini na matumaini zaidi. Kwa upana wake, lego rina athali kubwa kijamii kiuchumi na kielimu. Kwa sababu diro chanzo cha mabadiliko na maendeleo. Kijami watu wenye marengo hujenga njamii yenye maono kwa kushirikiana. Kufikia ustawi wa pamoja badala ya kuishi kwa mazoea tu. Kiuchumi malengo huu amsha ubunifu ujasiri wa kufanya kazi kwa bidii na uthubutu wa kuekeza katika fursa zenye manufaa ya muda mlefu. Kielimu mwanafunzi mwenye lengo lawazi hujifunza kwa bidii zaidi. Hujidhamini mara kwa mara na kutumia elimu kama ngazi ya kufikia doto zake. Hivyo, lego linakuwa chombo cha kukuza maarifa na kubadirisha maisha. Katika maisha yangu binafsi lengo limekuwa gumzo muhimu linalo niwezesha kusimama imara hata ninapo kutana na changamoto. Mimi huanza siku yangu nikiwa na picha fulani akilini kuhusu ninacho taka kufanikisha hatakama ni hatua ndogo inayo changia doto kubwa ya baadaye lengo hunisaidia kufanya maamuzi kwa umakini. Kuchagua ninacho paswa kufanya na ninacho paswa kuahirisha na hata kukata. Kukataa mambo yanayo weza kunipoteza mwelekeo. Katika nyakati abazo nimekua na mkanganyiko au uchovu wa maisha. Kulejea kwenye lengo langu kumeleta utulivu wa akili na kunipa sababu ya kuendelea kusonga mbele kwa matumaini na imani. Kutafakali kwa kina imeni, nimegudua kukua na lengo si safari nyepesi bali ni, mchakato unaohita vumilivu na kujithamini mara kwa mara. Nimejifunza kuwa sikira lengo hufikiwa na wakati nilio upanga na changamoto huja kwa sehemu ya mafunza na kujenga kihisia. Kule nyakati nimesikia kukata tamaa. Ninapo ona maendeleo na madogo lakini hisia. Hizo zimenifunza uthamini subira na.

Kofia ni vazi linalo valiwa kichwani kwa madhumuni mbali mbali kulingana na mazingira, tamaduni au mahitaji ya mtu binasi. Kwa maana ya msingi kofia hutumika kulinda kichwa dhidi ya jua kali, baridi, mvua au vumbi lakini pia huongeza staha na muonekano wa mtu, kihistoria na kitamaduni kofia imekua ishara ya hadhi. Kazi au imani fulani, jambo linalo ifanya iwe zaidi ya vazi la kichwa. Hivyo kofia hubeba maana ya kimwili na pia ya kijamii katika maisha ya binadamu. Katika matumizi ya jumla. Kofia ina nafasi muhimu katika maisha ya kila siku na katika jamii kwa jumla. Watu huvaa kofia kwa sababu ya kiafya kama kujikinga na mionzi ya jua au kwa sababu ya, za kitaaluma. Kama vile askari wa hitimu wa vyuo vya wafanyikazi na viwadani. Wanao hitaji kofia maalumu. Kofia pia hutumika kama njia ya kujitambulisha au kuonyesha mtido wa utu wa mtu. Hivyo, huimalisha kujiamini na taswira ya mtu mbele ya wengine. Katika jamii nyingi kofia huabatana na heshima nidhamu au utambulisho wa kikundi fulani. Kwa mtazamo mpana, kofia ina nadhali za kijamii kitamaduni na hata kiuchumi. Kijamii aina ya kofia anayo vaa mtu inaweza kuwasirisha ujumbe kuhusu nafasi yake, taaluma yake na mazingira anayo kuwemo. Kitamaduni, kofia ni sehemu ya urithi wa jamii nyingi. Ikitumia iki kutumiwa katika sherehe, ibada na matabiko maalumu yanayo imalisha utambulisho wa jamii husika ki uchumi uzalishaji wa na uuzaji wa kofia hutoa ajira na kukuza ubunifu katika sekta ya mitindo na viwanda. Vitogo hivyo kuchangia maendeleo ya watu binafsi na jamii kwa ujumla, katika maisha yangu binasi, kofia imekuwa zaidi ya kifaa cha, kuvaa, bali ni sehemu ya tabia na mtazamo wangu wa maisha. Mimi huvaa kofia kulingana na mazingira ninayo kuwemo. Iwe ni kujikinga na jua ninapo kuwa safarini, na kuongeza kujiamini ninapokuwa katika shughuli za kijamii. Kuna kujikinga na jua ninapo kuwa safarini na kuongeza kujiamini, ninapo kuwa katika shughuli za kijamii. Kuna nyakati ambapo kofia hunisaidia kujisikia salama na kutulia. Kana kwamba ina nipa nafasi ya kujieleza bila maneno mengi. Katika matumizi yangu ya kila siku, kuchagua kuvaa kofia, kutovaa kofia huendana na hali yangu ya kihisia, mazingira na ujumbe ninakotaka kuwakilisha kwa watu ninao, wanaonizunguka. Nikitafakali kuwa kina kofia imenifundisha kuwa vitu vidogo vinaweza kuwa na athari kubwa katika namna mtu anavyo hisi na anavyo onekana. Nikigundua kuwa wakati mwingine kofia hunipa ujasiri na kukabidhiana na hali ngumu. Lakini pia imenikumbusha kuwa kujisitili sana kunaweza kunitenga na wengine. Kihisia nimewahi kuhisi faraja na furaha ninapovaa kofia ninapo enda huku pia nikitambua na changamoto ya kuhukumiwa na mwonekano badala ya utu wangu. Adhari tena ni kuongezeka kwa kijamii na uhuru wa kujieleza na upande hasi ni uwezekano na kutoeleweka na kuweka lebo isio sahihi, kwa kuangalia mbele, nimeona.

Suruhisho. Nijia au mikakati na unaotumika kutatua tatizo kuondoa changamoto na ukurekebisha hali isio ridhisha. Kwa maana ya msingi suruhisho hulenga kuuleta ufafanuzi utulivu au matokeo chanya badala ya kuwepo kwa mgogoro au tatizo furani. Linaweza kuwa lamuda mfupi au la kudumu kulingana na uzito wa tatizo na mbinu inayatumika. Kwa jumla, suruhisho hujitokeza pale ambapo kuna utayarishaji wa kufikiri kwa kina. Kuchambua hali na kuchukua hatuwa zinazo lenga manufaa. Katika matumizi ya jumla, suruhisho linanafasi muhimu katika maisha ya kila siku na katika jamii kwa sababu matatizo nisehemu ya kawaida ya maisha ya binadamu kuanzia maswala madago ya kifamilia hadi changamoto kubwa za kijami. Watu hutafuta suruhisho ili kulejesha maelewano na maendeleo. Suruhisho huimarisha mahusiano na kwa kuondoa mgogoro. Hu ongeza ufanisi kazini na usaidia jamii kuendelea mbele bila ya kusimama katika lawama na michanganyiko katika maisha ya kila siku mtu mwenye mtazamo wa kutafuta suruhisho huoenekana kuwa mvumilivu mwenye busara na anaye changia amani. Kwa mtazamo mpana, suruhisho lina athari kubwa kijamii, kiuchumi, kielimu na kitamaduni. Kijami suruhisho hujenga mshikamano wa kuwezesha mtu kusuruhisha migogoro kwanjia ya mazungumzo na uwelewano badala ya migongano, kiuchumi jamii na taasisi zinazozingatia suluhisho huweza kupunguza hasara. Kuongeza uzalishaji na kuimalisha matumizi bora ya rasirimali kielimu mtazamo wa kutafuta suruhisho. Hukuza huwakuza wanafunzi kufikiri kwa kina. Kuuliza maswali na kubuni njia mpya na kukabiliana na changamoto hivyo kuendeleza maarifa na ubunifu. Katika maisha yangu binafsi suruhisho limekua msingi wa namna ninavyo kabiliana na changamoto za kila siku. Mimi hukutana na matatizo bali bali kuanzia shinikizo la majukumu hadi migogoro ya kihisia na mara nyingi ujitahidi kutulia kwanza kabla ya kutafuta njia ya kuyatatua badara ya kujilaumu au kuwalaumu wengine. Nini ujifunza kuchambua chanzo cha tatizo na kutafuta suruhisho linalo weza kuleta amani ya muda mrefu katika maamuzi yangu. Mtazamo wa suruhisho unisaidia kuona fursa zinazo jificha ndani ya matatizo na kunifanya niwe mtu anaye jifunza kutokana na hali ngumu badala ya kukata tamaa. Nikita fakali kwa kina, nimegundua kuwa kutafuta suruhisho kuna hitaji ujasiri subira na unyenyekevu wa kukubali makosa nimejifunza kuwa sikila tatizo lina suruhisho la haraka na wakati mwingine suruhisho lenyewe uja badala ya majalibio na makosa mengi kihisia ninapata msongo wa mawazo ninaposhindwa kupata majibu ya haraka lakin hali hiyo imenifundisha kudhamini mchakato wa kujifunza na kukua. Hazali chanya ya mtazamo huu ni amani ya ndani na kwa uhusiano bora huku upande hasi ikiwa ni kuchoka pale unapo bebajukumu la kubeba matatizo mengi peke yangu bila msaada kwa kuangalia mbele ninaiyona suluhisho kama nguzo muhimu katika ukuwaji wangu.

Kabisa, ni neno la kiswahili linanotumika kusisitiza ukamilifu, uthibitisho na kukubaliana kikamilifu na jambo fulani. Kwa maana ya msingi, kabisa huonyesha kiwango cha juu cha uhakika au umalizaji. Na wa wazo likimaanisha kwamba hakuna shaka, upungufu au nusu nusu katika jambo linalozungumziwa. Neno hili hutumika kuongeza uzito wa kauli hisia na msimamo wa mtu na mara nyingi huonyesha, msimamo thabiti au hitimisho la wazi. Kabisa hivyo, huwa chombo cha lugha kinachosaidia kufikisha ujumbe kwa nguvu na uwazi zaidi. Katika matumizi ya jumla kabisa hutumika sana katika mawasiliano ya kila siku. Ili kuonyesha kukubaliana, kuthibitisha ukweli na kusisitiza hali fulani. Jamii hutumia neno hili katika mazungumzo. Hotuba na maandishi ili kuondoa utata na kuweka msimamo bayana, kwa mfano mtu anaposema, anakubaliana kabisa huwa anonyesha kuwa, hana mashaka au pingamizi lolote. Katika maisha ya kawaida, matumizi ya kabisa huimarisha uelewano kati ya watu kwa sababu husaidia kueleza hisia, msimamo kwa uwazi zaidi. Hivyo kupunguza kutoelewana kwa mtazamo mpana kabisa, lina adhari za kijamii, kitamaduni na kielimu kwa namna inavyo tumika katika mawasiliano. Kijamii matumizi sahihi ya kabisa yanaweza kuimarisha uaminifu. Kwa sababu huonyesha uwazi na msimamo dhabiti katika maamuzi au kauli. Kitamaduni neno hili, linaakishi mtindo wa kiswahili na kusisitiza heshima na uwazi katika mazungumzo. Hasa pale mtu anapotaka kuonyesha msimamo wake bila kuwacha nafasi ya tafsiri potofu. Kielimu, matumizi ya Kabisa Huwafundisha wanafunzi umuhimu wa lugha yenye, msisitizo unaofaa ili kuwasilisha hoja kwa guvu na ufasaha. Katika maisha yangu binafsi, kabisa limekua neno linalo ninalolitumia kuakisi matumizi yangu ya dhati na hisia zangu za ndani. Mimi hulitumia kabisa pale ninapokuwa nimejiridhisha kikamilifu na jambo fulani iwe ni uamuzi unaoufanya na msimamo ninaochukua katika swala muhimu. Neno hili hunisaidia kujieleza kwa ujasiri na kuonyesha kuwa nime nimefikiria kwa kina kabla ha kufikia hitimisho. Katika mawasiliano yangu ya kila siku, kabisa hunifanya nijiskie huru kusema ninacho maanisha bila kusisitisha na pia hunisaidia kuweka mipaka wazi, katika mahusiano na majukumu yangu. Nikitafakari kwa kina nimejifunza kuwa matumizi ya kabisa yanahitaji uwajibikaji kwa sababu linapotamkwa, huonyesha msimamo usio wa mashaka. Changamoto niliokutana nayo ni kuhakikisha kuwa situmii kabisa kwa pupa au kwa hisia za muda mfupi kwani hunifanya kufanya hivyo kunaweza kunifanya nijikute nimefungwa na kauli niliotoa. Kihisia kutumia kabisa hunipa nguvu na uthabiti lakini pia hunilazimisha kuwa mwangalifu zaidi katika.

Polepole neno linaloeleza mwendo au hali ya kufanya jambo kwa utaratibu bila haraka na kwa umakini kwa maana ya msingi. Polepole humaanisha kuchukua muda unaohitajika ili hatua zichukuliwe kwa usahihi kwa kuzingatia mazingira na uwezo wa mtu. Neno hili hutumika kuonyesha kuonya dhidi ya pupa na kusisitiza umuhimu wa subira na umakini katika utekelezaji wa mambo. Polepole hivyo huakisi falsafa ya maisha inayothamini mchakato kuliko matokeo ya haraka. Katika matumizi ya jumla, polepole hutumika katika maisha ya kila siku, kuhimiza tahadhari, uvumilivu na ufa ufanishi wa muda mrefu. Jamii hutumia neno hili kufundisha nidhamu hasa pale ambapo haraka inaweza kuleta madhara au makosa yasiyorekebishika. Katika kazi masomo au mahusiano kufanya mambo polepole huongeza ubora na matokeo na kupunguza msongo wa mawazo. Kwa namna hii polepole huwa ni mwalimu wa kimya. Anayekumbusha watu kuwa kikasi ni kipimo cha mafanikio. Kwa mtazamo mpana polepole lina athari kubwa. Kijamii kiuchumi kielimu na hata kiafya kijamii mtazamo wa pole pole huchangia matumizi yenye busara na mahusiano yenye utulivu. Kwa sababu watu hujipata hujipa mda wa kusikilizana na kuelewana. Kiuchumi kufanya mambo pole pole na kwa mpangilio husaidia kupunguza hasara kuepuka ma maamuzi ya pupa na kujenga maendeleo endelevu. Kielimu wanafunzi wanajifunza polepole lakini kwa umakini hujenga uelewa na wa kina badala ya kukariri kwa haraka hivyo kukuza maarifa ya kudumu. Katika maisha yangu binafsi, pole pole imekuwa somo muhimu ambalo nimejifunza kupitia uzoefu na makosa mimi kwa asili nilikuwa napenda kufanya mambo kwa haraka nikidhani kesi ndio njia ya kufanikiwa Lakini baadaye niligundua kuwa mara nyingi nilikuwa nimepoteza mwelekeo na kufanya makosa yanayo yanoweza ku ya kukika. Nilipoanza kuchukua mambo polepole nilianza kuelewa vizuri zaidi maamuzi yangu. Kupanga hatua zangu na kusirikiza mahitaji ya mwili na akili yangu. Polepole hunisaidia kuishi kwa utulivu zaidi kufurahia mchakato na ya wa kila siku na kupunguza shinikiza ninalojiekea mwenyewe. Ninatafakari kwa kina nimejifunza kuwa pole pole si udhaifu bali ni nguvu inayohitaji nidhamu na ujasiri. Changamoto kubwa imekua kupambana na matarajio ya jamii inayo thamini matokeo ya haraka na mafanikio ya papo kwa papo. Kihisia nimewahi kuhisi hofu ya kubaki nyuma lakini kupitia pole pole nimegundua amani ya ndani na kujiamini zaidi katika safari yangu. Athari chanya ni kuongezeka kwa umakini afya bora na ya akili na maamuzi yenye hekima huku upande hasi ukiwa ni kukosolewa au kutole kutoeleweka na watu wanaotaka mambo yaende haraka kuliko uwezo wangu. Kwa kuangalia mbele ninaona pole pole kama nguvu za muhimu katika ukuwaji wangu binafsi na mwelekeo wa maisha yangu ninaendelea kuchagua kasi na.

Kuku ni mnyama wa kufungua anaepatikana katika jamii nyingi duniani na hutumika hasa kwa ajiri ya nyama na mayai kwa maana ya msingi kuku ni ndege asiyeweza kuruka kwa umbali mrefu. Kwenye migu miwili manyoya na tabia ya kuishi karibu na makazi ya binadamu kibayorajia kuku ni chanzo muhimu cha proteini na kiulahisi wake wa kufungwa unafanya awe miongoni mwa wanyama wa kwanza kufungwa na binadamu. Zaidi ya maana ya kimaumbile kuku pia hutumika kama ishara ya maisha ya kawaida nyenyekevu na kujitegemea katika jamii nyingi. Katika matumizi ya jumla kuku anaumuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku na katika jamii kwa ujumla. Kuku hutoa chakura kinachopatikana kwa ulahisi na kwa galama nafuu hivyo husaidia kaya nyingi kukithi mahitaji na lishe. Pia hutumika kama chanzo cha kipato kwa wafungaji wadogo na wakubwa hasa katika maeneo ya vijijini na pembezoni mwa miji katika maisha ya kawaida kuku huonekana kama mali ya haraka kwa sababu anaweza kuuzwa kuzwa au kutumika wakati wowote wa dharula. Jambo linarofanya awe sehemu ya usalama na wa kiuchumi wa familia. Kwa mtazamo mpana kuku anahazali kubwa kijamii kiuchumi kitamaduni na hata kierimo. Kijamii ufungaji wa kuku huu imalisha ushirikiana wa kifamilia na kijami. Kwa sababu mara nyingine shuguli inayo shirikisha watu wa lika zote. Kiuchumi kuku anachangia hajira biashara na chakura na maendeleo ya viwanda vinavyo husiana na lishe na kilimo. Kitamaduni kuku utumika katika sheree. Tambiko au mila bali bali kwa ishara ya heshima, sadaka au shukulani kielimu ufungaji wa kuku hufundisha nidhamu, uwajibikaji na uwelewa wa mzunguko wa maisha hasa kwa watoto wanao kuwa katika mazingira ya kijiji. Katika maisha yangu binafsi, kuku amekuwa sehemu ya uzoefu wangu wa kilasiku na kubukubu muhimu za maisha. Mimi nimekulia katika mazingira ambayo kuku walifungwa nyumbani na kila siku nilisuhudia namna walivyo itaji uangalizi chakula na usafi. Nilijifunza kuwahi kuamuka asubuhi kuwapa chakula, kuangalia afya zao na, kuwakikisha wanarudi, zizini, jioni, jabo linalo, nijengea, tabia na uwajibikaji. Kuku pia wamekua sahemu ya maamuzi ya kifamilia hasa pale ambapo tulihitaji fedha za dharura na chakura cha haraka na hali hiyo ilinifanya nione dhamani yao zaidi ya kile kinacho onekana juju. Niritafakali kwa kina kuku amenifundisha masomo mengi kuhusu uvumilivu kujituma na kuthamini vitu vidogo. Nimejifunza kuwa mafanikio huja kupitia uangalizi wa kila siku na subira kwa sababu kuku hatoi matokeo makubwa mara moja bali huonyesha faida yake taratibu. Changamoto za magomjwa au vifo vya kuku zilinifanya nijisikie huzuni kukata tamaa na wakati mwingine lakini pia nilijifundisha kukubali mabadiliko na kujifunza kutokana na makosa azali chanya ya uzoefu huu umenijengea mtazamo wa kujitegemea na kuthamini kazi ya mkono. Huku upande hasi ukiwani uchovu maumivu ya.

Jambo ni neno la kiswahili linalotumika kueleza hali, tukio, dhana au kitu chochote kilicho dhahiri au cha kipekee katika maisha ya binadamu. Kwa maana yake ya msingi, jambo ni kipengele cha hali au matukio. Kinachoweza kushughulikiwa, kuchambuliwa au kupewa umuhimu katika mazungumzo uamuzi au tabia za kila siku. Neno hili ni pana na linaweza kumaanisha kitu chenye mwili, hisia wazo au tukio hivyo linaendelea kuwa msingi wa mawasiliano ya kila aina. Katika maisha ya kila siku, jambo lina umuhimu mkubwa kwa sababu linaunganisha watu likirahisisha mazungumzo na kusaidia kuelekeza matukio au hisia kwa uwazi. Kila mtu anapokabiliana na jambo huanza kufahamu, kuchambua na kuchukua hatua zinazo hitajika. Jamii hutumia neno jambo kuunda misemo, methali na masharti ya kijamii. Huku likiweka mpangilio wa kuelewa na kushughulikia na matukio mbali mbali. Katika matumizi ya kila siku kuelewa jambo kwa kina kunasaidia mtu kuchagua mbinu sahihi za kukabiliana na changamoto na au kutimiza matarajio yake. Kwa mtazamo mpana, jambo lina athari kubwa kijamii, kiuchumi, kielimu na kitamaduni. Kijamii, jambo husababisha watu kuungana katika kushugulikia tatizo au kufanikisha tukio fulani ikiwajengea mshikamano na ushirikiano. Kiuchumi, kila jambo linashugulikiwa kwa busara. Linaweza kuleta maendeleo na khongeza tija na kupunguza hasara. Kielimu, jambo lina linapochambuliwa na kueleweka, linatoa fursa ya kuongeza maarifa na kuelewa sababu ya matokeo. Na kukuza uelewa wa kina kwa wafanyikazi. Kitamaduni, jambo linaweza kuwa ishara ya historia, mila au imani likihifadhi dhamani za jamii na kuwa sehemu ya uridhi wa kitamaduni. Katika maisha yangu binafsi, mambo madogo madogo yanayoshughulikia nayo yamenifundisha umuhimu wa kuelewa jambo kwa kina kabla ya kuchukua hatua. Mimi mara nyingi hupata maamuzi yangu ya kiadhiriwa na jinsi ninavyoshughulikia jambo fulani. Iwe ni tatizo la familia, kazi au hisia zangu binasi. Kwa mtazamo pale ninapokutana na jambo linalokuwa ngumu kuelewa nilihitaji kujaribu kuelewa chanzo chake. Kupima madhara yake na kutafuta mbinu sahihi ya kukabiliana nalo jambo limekuwa darasa la maisha linalo onyesha kuwa subira, ufahamu na busara ni muhimu katika kufanikisha matokeo chanya. Nikitafakari kukina nimejifunza kuwa kila jambo lina linafunika mafunzo, changamoto, hisia na matokeo yake na jinsi ninavyoshughulikia, limeniwezesha kuathiri maisha yetu kwa kiwango kikubwa. Changamoto zinazojitokeza wakati mwingine zinaleta hofu, shaka na kutokuwa na uhakika. Lakini pia nimejifunza uvumilivu, nidhamu na uwezo wa kutafuta suluhisho. Atgari chanya ni kujenga mitazamo wa kina katika kuamua na kuishi huku upande hasi ukiwa ni msongo wa mawazo bado jambo linaweza kuwa gumu kushugulikiwa na kushugulikia bila msaada. Kwa kuangalia mbele jambo limebaki kuwa kiungo cha muhimu katika ukuaji wangu binafsi na mwelekeo wa maisha yangu.

Mvua. Ni maji yanayonyesha kutoka angani katika mfumo mvua kwa asili yanayo angukia ardhi kutokana na mchakato kwa mvua unawajumuisha kukidhi unvevunyevu wa anga na Condensation Kwa maana ya msingi. Mvua ni sehemu ya mzunguko wa maji unawaohusisha bahari mito ardhi na anga na ina athiri moja kwa moja hali ya hewa mimea wanyama na maisha ya binadamu. Zaidi ya kuleta maji mvua pia huashiria mabandilko ya hali ya hewa na mara nyingi hutumika katika methali. Na mashairi na tamaduni mbalimbali kama ishara ya baraka msiba au mabandiliko ya maisha. Katika maisha ya kila siku, mvua ina umuhimu mkubwa kwa binadamu na jamii kwa ujumla. Mvua kumsaidia mkulima kupata mazao kutoa maji na ya kunywa na kuimarisha mazingira ya kijani. Inayosaidia usalama wa chakula. Jamii nyingi kutegemea mvua kwa sababu inahusiana moja kwa moja na maisha yao uchumi wao na ustawi wao wa kila siku. Aitha mvua kusaidia kupunguza joto. Kusafisha hewa na kuthibiti mzunguko wa maji katika mito mabwawa na ardhi katika maisha ya kawaida. Uwepo au ukosefu wa mvua unaweza kubadilisha ratiba shughuli za kibiashara na hata hisia za watu jambo linaloonyesha umuhimu wake mkubwa kwa mtazamo mpana, mvua ina athiri kijamii, kiuchumi, kielimu na kitamaduni, kijamii mvua huunda mazoea ya watu kama vile mavazi wanayovaa vyakula wanavyo tumia na jinsi wanavyo shirikiana wakati wa mvua. Kiuchumi mvua ni tegemeo la uzalishaji wa chakula wa uku umwagiliaji wa mashamba na mifumo hivyo kuathiri ustawi wa familia na jamii. Kielimu mvua inaweza kuwa kipaumbele cha kufundisha sayansi hesabu, geografia na mzunguko wa mazingira kwa wanafunzi. Kitamaduni mvua mara nyingi huashiria baraka. Mafanikio au changamoto katika medhali, mashairi, mashairi tamaduni na kiasili na hadithi za kijamii. Katika maisha yangu binafsi, mvua imekua sehemu ya hisia kumbukumbu na mafunzo ya kila siku. Mimi hukumbuka siku za mvua, tunapokuwa tukicheza kwenye mito midogo au barabarani tukifurahia baridi na muli joto wa maji. Kuanzia mvuguti hadi viatu. Pia mvua imenifundisha kutilia maanani mipango yangu. Kwani mara nyingi lazima nipange shughuli zangu. Kulingana na hali ya hewa. Nilipo kuwa nikikubana na mvua kubwa isiyotarajiwa nilijifunza umuhimu wa kujiandaa. Kutumia rasilimali vyema na kubadilisha mipango kila sera jambo lililonifundisha subira uvumilivu na ubunifu katika kushughulikia changamoto za maisha. Nikitafakari kwa kina mvua imenifundisha mafunzo ya maisha ambayo hayaonekani mara kwa mara lakini hubeba maana kubwa nilijifunza kuwa mvua kama changamoto au fursa inaweza kuleta furaha au matatizo kulingana na jinsi inavyo ikubali. Kihisia mvua hutuliza mawazo huniacha nione uzuri wa maisha na pia kunikumbusha kuwa mabadiliko ni sehemu ya asili ya safari ya kila siku athari chanya ni kuwa nimejenga mtazamo.

Nywele, nilipata vya keratini vinavyokuwa kwenye gozi hasa kichwani ambavyo vina jukumu la ulinzi urembo na ishara za utu wa mtu. Kama maana yake ya msingi nywele, si tu sehemu ya mwili bali pia ni sehemu ya utambulisho wa kibinadamu. Ikionyesha urembo afya na mara nyingine hata nafasi ya kijamii au tamaduni nywele zinaweza kubadilika rangi muundo na urefu kulingana na ulithi wa kijeni. Hali ya kiafya, mtindo au mtakwa binafsi, jambo linalofanya kipengele cha kipekee.

Mazungumzo ni mchakato wakubadilishana mawazo hisia tarifa na maelezo kati ya watu wawili au zaidi. Kwa lengo la kuelewa kutatua matatizo au kufanya maamuzi ya pamoja. Kwa maana yake ya msingi mazungumzo si tu ni mawasiliano ya maneno bali ni dhana ya kuelewa pande zote kushirikiana na kupata suluhisho la na la mswala mbali mbali ya jamii kifamilia kikazi na au hata kisiasa. Mazungumzo hujumuisha kutoa hoja kushirikiza kwa makini na kuzingatia mutazamo wa wakila mshiriki ili kufanikisha maamuzi yenye busara na matokeo chanya. Katika maisha ya kila siku, mazungumzo yana umuhimu mkubwa kwa sababu husaidia kutatua changamoto, kuongeza uelewa na kubolesha mahusiano kati ya watu. Katika familia mazungumzo huimarisha uhusiano kati ya wanandoa au wazazi na watoto na kusaidia kupanga shughuli na au kutatua migogoro mindogo kazi na kila siku. Zikitegemea mazungumzo kwa sababu hutoa nafasi ya kubadilishana taarifa kupanga mikakati na kuhakikisha kila kitu. Kila mtu anaelewa majukumu lake. Mazungumuzo pia huchangia amani ushikamano wa jamii na kwa sababu hubadilisha kila mshiriki. Kuheshimiana na kuelewa hisia na mawazo ya wengine. Kwa mtazamo mpana mazungumuzo yanaadhiri jamii. Uchumi, elimu na tamaduni kwa namna kubwa kijamii mazungumzo huwakilisha mshikamano wa kijamii kusaidia kutatua migogoro na kuendeleza maadili ya heshima na kushirikiana kiuchumi mazungumzo ni ni msingi wa biashara na mikataba kwani kushirikiana kwa hoja na kuelewa mahitaji ya pande zote kunaleta faida tija na maendeleo ya raslimali kielimu mazungumzo hufundisha. Wanafunzi na walimu binu za kuwasiliana kwa ufasaha kushirikiana na kuchambua hoja kwa kina. Jabo linaloongeza uelewa na maswara mangumu kita maduni. Mazugumzo mara nyingi hubeba heshima. Destuli na mira zinazohimiza mshikamano uwazi na uhusiano mzuri kati ya vizazi na jamii kwa ujumla. Katika maisha yangu binafsi, mazungumzo yamekuwa sehemu muhimu ya jinsi minavyo shirikiana na wengine na kupata suluhisho la matatizo. Mimi huwa nakili kuwa kupitia mazungumzo nimejifunza kushirikiza kwa maakini, kuelewa hisia za wengine na kueleza mawazo yangu kwa uwazi bila kuchukia kwa mfano. Wakati wa migogoro, mindogo, shuleni au nyumbani mazungumzo ya meniwezesha kupata njia ya suluhisho ambayo inakithi mahitaji ya pande zote. Mazungumzo yamenifundisha pia umuhimu wa uvumilivu nidhamu na kuelewa kuwa kila mtu ana mutazamo wake na kwamba mafanikio ya pamoja yanahitaji kushirikiana kwa dhati nikitafakari kwa kina nimegudua kuwa mazungumzo ni darasa la maisha linalo nifundisha maadili busara na uwelewa wa kijamii. Kwa kuzingatia mbele mazungumzo yatabaki kuwa sehemu muhimu ya ukuaji wangu binafsi na mwelekeo wa maisha yangu. Nitayatumia kama zana ya kufanikisha maamuzi kutatua changamoto na kuongeza mshikamano na heshima katika kati ya watu. Mazungumzo yananifundisha nidhamu uvumilivu na binu za busara katika kila uhusiano na kila changamoto huku ya kiendelea kuwa darasa la maisha linalo nisaidia kuelewa wengine. Kuboresha uhusiano na kunifanikisha malengo.

Mara kwa mara ni usemi unaotumika kueleza jabo linaro jirudia kwa mta furani. Si mara moja tubari kwa matukio ya nayo fuatana au kwa kipindi cha kawaida. Kwa maana ya ke ya msingi mara kwa mara inahusiana na uenderevu wa matendo matukio na mabadiriko furani na kuonyesha kwamba jabo hilo lina umuhimu. Au linaadhili maisha kwanjia ya mara kwa mara. Hivyo mara kwa mara siitu pongezi la kujirudia bali pia ni daliri ya mpangirio nidhamu au umuhimu wajabu fulani katika maisha ya kila siku. Katika maisha ya kila siku, mara kwa mara inanafasi kubwa kwa sababu hutu saidia kushikilia mpangirio, kujenga nidhamu na kuhakikisha matokeo chanya kwa mfano shuguri za kujifunza mazoezi ya mwili au kuwasiriana na familia na marafiki. Hufanyika mara kwa mara ili kudumisha maendeleo ya afya, mahusiano thabiti katika kazi. Au biashara, kufanya mambo mara kwa mara kunasaidia kupata matokeo bora, kuimarisha uhusiano wa wateja na kuhakikisha kila jambo linaendelea bila kuharibika. Jamii nzima inategemea matendo yanayofanyika mara kwa mara, kwani haya husaidia kuimarisha mila, desturi na utamaduni wa kijamii. Kwa mtazamo mpana, mara kwa mara inaathiri maisha ya kijamii, kiuchumi, kielimu na kitamaduni kwa njia za kipekee. Kijamii, matendo yanayofanyika mara kwa mara huchangia mshikamano wa familia na jamii. Kwa mfano, maombi ya pamoja, mikutano ya familia au shughuli za kijamii zinazofanyika kwa wakati uliowekwa. Kiuchumi, mara kwa mara huongeza tija na ustawi wa biashara. Kwa kuwa shughuli zinazofanyika, zinazofanyika.